Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu inanipa nafasi ya kupata habari, burudani, na muziki nikiendelea na shuguli zangu. Radio hunisaidia kufuatilia matukio ya kitaifa na ya kimataifa, bila kuitaji kutazama runinga. Pia, napenda vipindi vya mahojiano na mijadala ya moja kwa moja, kwa ni hutoa maoni tofauti kutoka kwa watu mbalimbali.

Hapana sijawahi kufanya yoga binafsi lakini nimewahi kusoma kuhusu faida zake. Watu wengi husema yoga husaidia kupunguza msongo wa mawazo, huongeza umakini, kuboresha afya ya mwili, kupumzika, ningependa kuijaribu siku moja ili kuona kama inaweza kusaidia mwili na akili yangu kuwa na utulivu zaidi.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli ya kufurahisha na yenye manufaa kwa afya, kuogelea hunisaidia kupumzisha akili, kuimarisha misuli ya mwili mzima, na kuboresha uwezo wa kupumua. Pia, ni njia nzuri ya kuburudisha hasa wakati wa joto. Ninapokuwa majini, huhisi utulivu na uhuru, kana kwamba matatizo yote yanatoweka kwa muda.

Baada ya siku ndefu, hupumzika kwa kufanya mambo yanayoniletea utulivu na faraja. Mara nyingi, hupenda kukaa kimya kwa muda mfupi, kusikiliza muziki wa taratibu, au kutazama filamo au tamthilia ninayoipenda. Wakati mwingine, husoma kitabu kizuri, au kutumia muda na familia na marafiki. Pia, napenda kutembea kidogo jioni ili kuondoa uchovu wa mwili.

Ningependa kutembelea misri, hasa eneo la piramidi za giza na mto nai. Mahali hapa ni tajiri ya kwa historia ya kale, hasa ya umafarao, majengo ya kipekee ya zamani na maandiko ya hyroglypics. Ningependa kujionea jinsi watu wa zamani walivyoishi, walivyojenga majengo makubwa bila teknolojia ya kisasa.

Napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha na spinach. Pia napenda mboga za kupika kama viazi vitamu, karoti na pilipili hoho. Mboga hizi ni za afya, zina vitamini nyingi na zina njipa nguvu kwa siku nzima. Pia ni raisi kuzianda na kuzipika.

Ninapenda kula nje kwenye mikahawa midogo midogo ya mtaa, hasa ile inayouza chakula cha kienyeji kama wali na maharagwe, nyama choma na mboga za asili. Pia, napenda wakati mwingine kwenye mikahawa ya haraka ili kupata chakula cha haraka kama pizza au baga, hasa wakati ninamarafiki au familia.

Ninapenda kutazama video mtandaoni kwenye majukua kama YouTube. Kwa sababu, kuna aina nyingi za video kutoka elimu, burudani, habari na mafunzo. Pia, ninapenda kutumia tovotiza streaming kama Netflix au Amazon au Prime Videos kwa ajili ya filamu na vipindi. Kwa upande wa mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok.

Mimi naweka nenosiri langu salama kwa kuhakikisha nilitengeneza liwe ngumu na lisilo tabirika. Nachanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu ili iwe vigumu kudumbu kilio. Situmii nenosiri moja kwenye accounti zote na simshirikishi mtu yeyote na pia na washa uthibitisho kwa hatua mbili na kubadilisha nenosiri mara kwa mara.

Mimi nachaji kifaa changu cha kielektroniki maramoja hadi mbili kwa siku. Kulingana na matumizi, nikikitumia sana kwa kazi, mawasiliano au mtandao, na chaji mara mbili ili kisizime gafra. Nikikitumia kwa kawaida, na chaji mara moja tu. Pia, uhitaji kuchaji kabla ya betri haijashuka sana, ili kuiongeza muda wa matumizi na kulinda betri isiharibike haraka.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji, nidhamu na uwezo wakufanya kazi na watu wengine. Mimi hujifunza haraka, hupenda kushirikiana na kuhakikisha majukumu yangu na yatekeleza kwa wakati. Pia, nina uwezo mzuri wakushinikiza, kutatua changamoto na kuendeleza kufanya kazi hata chini ya shinikizo.

Ndiyo, mimi napenda kucheza michezo ya video kwa wakati wa mapumziko. Hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kujiburudisha baada ya kazi au masomo. Sipendi kucheza kupita kiasi, bali nachagua muda maalumu ili husiniathiri majukumu yangu ya kila siku na utendaji wangu wa kazi kila siku.

Kila siku ni napoamka, mimi huanza kwa kushukuru kwa siku mpya. Kisha, uosha uso, upiga mswaki na kujipanga, baada ya hapo, huangalia ratiba ya siku, hupanga kifungua kinywa kidogo, alafu, huanza majukumu yangu ya kila siku kama kazi, masomo, au shughuli nyingine muhimu.

Ndiyo, nina kumbukumbu ya kutisha, nilipokuwa mdogo, nilipopotea kidogo kwenye sokoni, nilihisi hofu sana, moyo wangu ukipiga kwa kasi, na si kujua nitakavyo pata njia ya kurudi nyumbani. Baada ya muda, wazazi wangu waliniokota na nilijifunza kuwa daima vyema kuwa makini na kuzingatia mazingira. Kumbu kumbu hiyo, bado inanikumbusha kuwa natahadhari umimu kila hakati.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa, nilifurahia kuona kazi za wasanii tofauti, rangi na mawazo ya wayalivyo jitokeza kwenye michoro, picha na sanamu, ili nifundisha kuona ubunifu kwa mtazamo mpya na kuniacha nikiwa na motisha ya kujaribu kujieleza kwa njia yangu pia.

Ninapoanza kazi. Kwanza, ninapanga na kuangalia ratiba ya siku ili nijue majukumu muhimu. Kisha hupanga vifaa vyangu na mahali nitakawawawanzia kazi. Kisha, huanza na kazi za kipaumbele. Wakati mwingine, huangalia pia barua pepe au ujumbe muhimu ili nisije nikachelewa kufanya jambo muhimu. Hatua hii, hunisaidia kuanza kazi kwa utulivu na kwa mpangilio.

Wakati wajua kali, mimi hupenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ni kijipu mzisha. Kunywa maji mengi ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Na wakati mwingine, hupenda kuoga au kisikiliza mziki taratibu, pia huchagua kufanya shughulinye pesi ili kuepuka uchovu na joto kali. Ninapo weza, pia mimi huenda kuogelea na marafiki zangu.

Mimi usherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida na marafiki na familia. Waandaa sherehe ndogo nyumbani au mahali pazuri. Tukila chakula kizuri, kucheka na kubadilishana zawadi. Pia, napenda kutumia siku hiyo kutafakari mafanikio ya mwaka uliyopita na kupanga malengo ya mwaka mpya. Siwezi kusherehekea kwa sherehe kubwa kila mwaka. Lakini, kila sherehe huwana furaha na kumbukumbu nzuri.

Mimi kawaida hukaa hadi takriban saa tano usiku. Hii inatoa muda wa kumaliza majukumu ya siku, kupumzika kidogo na kupanga ratiba ya kesho. Siwezi kulala sana kuche kama nimechelewa kwa sababu unywaji wa usingizi mzuri ni muhimu kwa ya afya na nishati ya kufanya kazi au masomo kesho.

Mimi napenda mikutano ambayo ni wazi, yenye mpangileo mzuri na yenye lengo la kufanikisha kazi. Mikutano ya aina hii, ufanya watu washirikiane, kubadilishana mawazo na kutatua changamoto bila kupoteza muda. Napenda pia mikutano midogo au ya kikundi, kidogo kwani inarahisisha kuzungumza kwa uhuru na huakikisha kila mtu anaskika.

Kazini, mimi hushughulikia muda kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka vipaumbele kwanza. Nafanya kazi muhimu na ya haraka, kisha zile ambazo ni muhimu lakini si haraka. Pia, naweka muda wa mapumziko ili nishughulikie kazi kwa umakini bila kuchoka. Ninajitahidi kutochukua muda mwingi kwenye shughuli zisizo na tija na kutumia vifavya tekinolojia.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara, hasa mtandaoni. Hii ufanya nijue habari mpya na za ndani na nje. Maswala ya kijamii, siasa na maendeleo ya teknolojia. Kusoma gazeti hunisaidia pia kuelewa mitazamo mbalimbali, kufahamu mabadiliko ya jamii na kupanga mawazo yangu vizuri, kuhusu mambo yanayotokea duniani.

Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali hunishibisha vizuri na hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Pia, naupendelea kwa sababu unaendana na mboga au nyama mbali mbali. Na ni chakula cha asili, kinachonifanya nijiskie, nyumbani na kunipa kumbu kumbu za utotoni. Kwani wazazi wetu walipenda kutupikia chakula hiki.

Mimi hupokea maoni kwa wengine kwa kukumbuka kuwa kila mtu ana mtazamo wake. Husikiliza kwa makini, kuzingatia hoja zao na kujaribu kuelewa sababu za maoni yao. Ikiwa ni maoni ya kujenga, hunufaika na yo kuboresha kazi na tabia zangu. Hata kama maoni ni ya kikatili, kidogo, hujaribu kuyachambua kwa utulifu na kuchukua yanayo weza kusaidia baada ya kumizo.

Mchezaji ninaye mpenda ni Lionel Messi, napenda jinsi anavyo cheza kwa ustadi mkubwa, akili na umakini. Hakika ni mchezaji wa kipekee ambaye hunifaa, hunifanya nitathmini siasa, ubunifu na juhudi zake uwanjani. Pia, hunifundisha umuhimu wa bidii, nidhamu na kushirikiana na wenzake ili kufanikisha timu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni nilipo hitimu masomo yangu. Lilikuwa jambo la kujivunia kwa sababu nilihusisha juhudi, uvumilivu na kujitolea kwa muda mrefu. Tukio hilo liliniipa matumaini mapya, kujiamini na mwelekeo wa kupanga maisha yangu ya baadae kwa umakini zaidi.

Tabia ambayo inanichukiza ni ukosefu wa heshima na uaminifu. Ninahisi haifai mtu kusema au kufanya jambo halali kisha kinyume, kinyume chake, au kushambulia wengine kiholela bila sababu. Pia, ninavutiwa na watu wasiojali muda au majukumu yao. Kwani, inaniharibia mpangilio na tija ya kazi au mahusiano.

Ndiyo, nimawai kufuga mnyama mdogo nyumbani, ambaye ni mbwa. Nirifuraia sana kushirikiana nae, kumfundisha amri za msingi na kucheza nae. Kufuga mnyama ni kuna nifundisha uwajibikaji, uvumilivu, kujali kiumbe mwingine, pia kunaleta furaha na mapumziko baada ya shuguli za kila siku.

Hapana, mimi siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama kwa sababu ya masomo na kazi. Ingawa ninaishi sehemu nyingine sasa. Bado napenda kuthamini mahali nilikozaliwa. Kwa sababu, ndiko nilikokulia na kupata kumbukumbu nyingi muhimu za maisha. Pia, nina marafiki wengi ambao wanaishi kijijini.

Ndiyo, mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa njia ya habari na mtandao. Napenda kujua kuhusu siasa, uchumi, maendeleo na teknolojia, michezo na masuala ya kijamii duniani. Hii husaidia kuwa na ufahamu mpana, kuelewa mitazamo mbali mbali na kupanga mawazo yangu vizuri, kuhusu mambo yanayojiri duniani.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, mimi hupumzika na kujipa muda wa utulivu. Hupenda kusikiliza muziki, kutazama vipindi au filamu. Na wakati mwingine, kusoma au kuandika. Pia, hufurahia kuzungumza na familia, kupanga mambo yangu na kufanya shugli ndogo ndogo zinazofanya nijisikie huru na mwenye amani.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbalimbali, vinavyotambulika na kuaminika. Kwa kawaida, ninatumia gazeti, tovuti za habari, za ndani na za kimataifa, televisheni na mitandao ya kijamii, inayosimamiwa vizuri. Pia, napenda kusikiliza ripoti za moja kwa moja na makala ya wachambuzi, ili kupata mtazamo tofauti wa habari kwa kina.

Mimi napendelea viatu vya michezo, yani sneakers. Napenda kwa sababu ni vya starehe, vinafaa kutembea kwa muda mrefu na vinaendana na mtindo wangu wa kawaida. Pia, vinanisadia kuwa huru wakati wa kufanya shughuli mbali mbali kama kwenda kazi, shule au matembezi ya kawaida, bila kuhisi uchovu kwa miguu.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho, yaani deadline, mimi huanza kupanga kazi ya haraka kwa kuweka vipaumbele, kazi muhimu, zaidi na changamoto kubwa huanza kwanza, kisha zile ndogo, pia hupunguza kusumbuliwa na mambo yasiyo ya lazima na kutumia teknolojia au kalenda kufuatilia maendeleo.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali, mahindi na mboga za majani. Napenda kwa sababu ni chakula cha asili, chenye lishe, kinanishibisha vizuri na hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Pia, huwa kizuri nikila na nyama au samaki na kinaninasa kwa furaha kitamaduni na ladha ya nyumbani.

Ndiyo, mimi napenda chakula cha haraka mara kwa mara, lakini sii mara zote. Ninapenda hasaa pale ninapokuwa na haraka au ninahitaji kitu cha kukula haraka kabla ya kazi au baada ya masomo. Lakini, si chakula cha kila siku kwangu, kwa sababu chakula cha haraka mara nyimbi hakina lishe ya kutosha na si vizuri kwa afya muda mrefu.

Ndio, mimi huvaa miwani mara kwa mara. Hasa pale ninapokuwa na kazi ya kusoma, kutumia kompyuta au pale macho yangu yanapohisi uchovu. Miwani hunisaidia kulinda macho, kuona vizuri na pia mara nyingine, hunionyesha mtindo na sura ya kitaaluma.

Mimi kwa kawaida hulala masaa saba hadi nane kwa siku. Hii husaidia mwili na akili kupumzika vizuri. Kuongeza nishati ya siku inayofuata na kuboresha kumbukumbu na ufanisi kazini au masomoni. Nikilala chini ya hapo. Mara nyingine, hujisikia mchovu na kushinda kufikiria kwa utulivu.

Mimi napendelea mwanga wa kati, haufanyi macho kuumia na hunifanya nijisikie starehe. Zaidi, ndani ya nyumba au ofisini, mwanga mkali mara nyingi, huwa unachosha macho na huathiiri utulivu. Hivyo, napendelea mwanga wa wastani, unaonipa nafuu na unanichangia mazingira ya kazi au kupumzika kuwa mazuri.

Mimi kawaida hutumia Wi-Fi zaidi kuliko data ya simu. Wi-Fi hunisaidia kuunganisha mtandao kwa kasi na kwa gharama nafuu na bila hatari ya kutumia data nyingi kwa haraka. Hata hivyo, nikikosa Wi-Fi au nikihitaji kuunganishwa nikitembea, hutumia data ya simu kama mbadala ili kuendelea kutumia interneti bila kusimama.

Mimi napenda kwenda madukani asubuhi au jioni. Asubuhi huwa na utulivu na bidhaa nyingi zinapatikana wakati huu. Wakati wa jioni, napenda kwa sababu huwa nimemaliza majukumu ya siku na kuepuka kuenda wakati wa msongamano. Ili nipate muda wa kuchagua kwa utulivu.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano ya kitaaluma na michezo shuleni katika jamii. Nilifurahi kwa sababu yalinifunza kushirikiana na wenzangu, kushindana kwa heshima na kutumia ujuzi wangu kikamilifu. Hata kama siku shinda kila mara, uzoefu huo ulikuwa muhimu kunijenga kwa kunifunza nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa bidii.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, nadhani ningefurahi kumiliki ndege kama ndege mdogo wa rangi nzuri. Kwa sasa, sijawahi kufuga, lakini napenda kuwa na ndege katika bustani au porini. Kwani hunipa furaha na unyenyekevu wa asili bila matatizo ya kuwalea nyumbani.

Ndiyo, mimi napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa asubuhi au jioni. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili, kupunguza uchovu na kunifanya nijisikie mtulivu. Pia, hunisaidia kuanza au kukamilisha siku nikiwa na nguvu na hali nzuri ya mwili. Hivyo, naweza kulala vizuri au kuanza shughuli za kila siku vyema.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupanga mambo yangu ya kesho. Hupumzika kidogo na kisha huoga. Baada ya hapo, huangalia taarifa muhimu au kusoma kidogo. Kisha hufanya shughuli za utulivu kama kusikiliza muziki au kuandika mawazo yangu. Mwisho, hujipanga kitandani ili kulala mapema na kupata usingizi mzuri wa usiku.

Mimi napenda kununua zaidi viatu vya matumizia ya kila siku na vitabu. Vitu hivyo hunisaidia kuishi kwa urahisi na kujifunza mambo mapya. Pia napenda kununua vitu vinavyodumu na vyenye manufaa kuliko vitu vya anasa ambavyo havina umuhimu kwa muda mrefu. Kwa hivyo, pesa nyingi hutumika kununua mavazi, viatu na vya.

Mimi napenda kuandika zaidi kuliko kuongea, kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri, kueleza hisia kwa utulivu na kuchagua maneno kwa makini. Pia, hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kushiriki mawazo yangu kwa njia iliyo wazi na yenye maana. Pia, kuandika hunisaidia kuepuka makosa ambayo ningeyafanya nikiongea moja kwa moja.

Mimi najihisi mchanganyiko wa hofu ndogo na kujiamini ninapofanya wasilisho. Mwanzoni huwa na wasiwasi kidogo, lakini nikianza kuzungumza, hujisikia huru na kujiamini zaidi, najitayarisha mapema hupanga mawazo yangu vizuri na hilo hunisaidia kuwasilisha ujumbe kwa uwazi na kwa ufanisi.

Mimi napenda kununua vitu madukani ya karibu au masokoni. Ninapenda maeneo haya kwa sababu. Ninaweza kuona bidhaa moja kwa moja, kulinganisha bei, na kuzungumza na wauzaji. Pia hunipa nafasi ya kuchagua kwa utulivu na kuhakikisha ubora kabla ya kununua. Pia, wakati nina haraka, mimi hununua bidhaa kwa kutumia simu yangu ya mkono.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kujidhamini na kushirikiana kwa heshima na wengine. Ningemshauri pia kuwa na nidhamu na uvumilivu, kushugulikia changamato kwa utulivu na kujifunza kutokana na makosa badala ya kuzikukwepa. Pia ni muhimu kupanga muda na malengo kwa busara ili kufanikisha mambo yake ya kila siku bila msongo mwingi.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza na kufanya mazoezi kwa vitendo. Ninasoma vitabu na makala, hutazama video za mafunzo na kusikiliza maswali pale nisipoelewa. Pia, hujaribu kutumia kile ninachojifunza katika maisha ya kila siku, ili kukikumbuka na kukielewa vizuri zaidi.

Mimi ni mtu wa kumka mapema kuliko wa kukesha usiku, napenda kuamka asubuhi kwa sababu, akili yangu huwa tulivu, ina nguvu nyingi na ninaweza kupanga siku yangu vizuri. Kuamka mapema hunisaidia kuwa na nidhamu na kufanya mambo yangu kwa ufanisi zaidi. Mimi hulala usiku mapema, ili niupate wakati mwema wa kutulala na kutulia.

Ndio, mimi napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka. Makosa na mafanikio ya walio tangulia na jinsi walivyo unda duniani dunia ya leo. Pia, hunifanya ni dhamini tamaduni mbali mbali na kujifunza hekima muhimu za maisha.

Mimi napenda upepo wa asili zaidi kuliko AC. Upepo hunipa hewa safi na hunifanya nijisikie huru na mtulivu. AC ni nzuri wakati wa joto kali, lakini zipendi sana kwa sababu. Wakati mwingine, hunifanya nihisi baridi kupita kiasi au kukosa hewa ya kawaida. Kwa hivyo, mimi napenda upepo wa asili.

Mimi hushughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na usikivu. Kwanza husikiliza kwa makini kile wanachosema ili kuelewa mahitaji yao. Kisha hutoa maelezo au msaada kwa uwazi na kwa njia ya kirafiki. Pia hujaribu kutatua matatizo yao haraka iwezekanavyo. Kuhakikisha wateja wanaridhika na huduma wanazopokea.

Mafanikia ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kumaliza majukumu muhimu kwa wakati, kushirikiana vyema na wenzangu na kutoa matokeo chanya yanayo saidia timu au kampuni kufanikisha malengo yake. Pia, nina dhamini pale nikipata sifa au pongezi kutoka kwa wasimamizi au wateja kutokana na kazi yangu, kwa sababu kunanipa motisha ya kufanya vizuri zaidi siku zijazo.

Mimi hupiga picha mara chache kwa kawaida. Hasa, pale ninapokuwa kwenye matembezi au sherehe na tukio zingine muhimu. Siku za kawaida, siwezi kupiga kila mara, lakini napenda kunasa kumbukumbu za matukio maalumu au mandhari nzuri kwa picha. Ili niweze kuzikumbuka baadaye.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli. Hufurahisha, hunisaidia kuwa na afya njema na pia hunipa uhuru wa kusafiri kwa haraka. Lakini kwa raha, pia ni burudani nzuri husababisha kupumzisha akili na mara nyingine hunifundisha ustadi wa kisaikolojia na mtazamo wa usalama barabarani.

Mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi za kusisimua na zile za motisha. Vitabu vya kusisimua hunipa msisimko na kunifanya nisome bila kuchoka. Huku vile vya motisha vina nifundisha maadili, ujasiri na mbinu za kuboresha maisha yangu. Yangu binafsi, pia mara nyingine napenda vitabu vya historia na tamaduni.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia, mara kwa mara, hasa pale jua likiwa kali au baridi kidogo. Kofia hunilinda dhidi ya jua, baridi au vumbi, na pia huongeza mtindo wangu na kunifanya nionekane na mbu kama mtu aliye na mpangilio mzuri.

Ndiyo, mimi napenda kupanda milima. Mara kwa mara, kunanifurahisha kwa sababu hunisaidia kuwa na mazoezi, kufurahia maandhari ya asili, na kupumzisha akili. Pia, kunanipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kushirikiana na wenzangu pale tunapopanda pamoja, na kujisikia mafanikio pale tunapofika kilele.

Ndio, mimi huvaa saa mara kwa mara, hasa kazi, kazi ni au pale ninapokuwa na shughuli muhimu. Saa hunisaidia kuangalia muda, kupanga ratiba yangu, na pia mara nyingine huongeza mtindo wangu na kuonekana nikiwa na mpangilio mzuri. Pia, saa hunifanya nionekana mwenye muonekano mwema, na mtu aliye kuwa focused.

Mimi ni mtu wa kuwai kuliko kuchelewa, na penda kupanga muda wangu vizuri, na kuondoka mapema, ili nifike kabla ya muda uliopangwa. Kuwai hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo, kuonyeshe nidhamu, na kuwaheshimu watu ninao kutana na wawo. Lakini, ni napochelewa, mimi huomba radhi.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine, kwa sababu ushirikiano hunipa mawazo mapya na hunisaidia kujifunza zaidi. Pia, naweza kufanya kazi peke yangu pale inapohitajika. Hasa kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kwa jumla, napenda mchanganyiko wa kufanya kazi na timu au kufanya kazi binafsi kulingana na hali ya kazi.

Ndiyo, mimi napenda kutembea msituni. Hunipa utulivu wa akili, hewa safi na nafasi ya kufurahia maumbile. Kutembea msituni, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufikiria kwa kina, kujisikia karibu, zaidi na asili. Na pia, hewa safi ya miti, hunifurahisha zaidi.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kupanga ratiba ndogo ya shughuli, kupanga muda wa kupumzika, kuenda kutembelea marafiki au familia, kufanya matembezi au mazoezi, na pia kusoma kwa kujifunza vitu vipya. Hii husaidia likizo kuwa yenye furaha, yenye tija, na kuniruhusu kurudi kazini au masomoni nikiwa na nguvu na motisha mpya.

Mimi najikinga na jua kali kwa kofia au kofia yenye brim. Kutumia miwani ya jua na kuepuka kuwa nje kwenye saa za joto kali. Pia hupenda kunywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Na wakati mwingine, hutumia krimu za kuzuia jua kwenye ngozi. Njia hii husaidia kulinda afya na kuhakikisha sijachoka au kupata madhara kutokana na jua kali.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi ni mziki wa kisasa na wa motisha. Muziki huu hunifuraisha, hunipa nguvu na kufanya kazi au kusoma na mara nyingine hunisaidia kupumzisha akili. Pia napenda kusikiliza muziki wa asili au wa kitamaduni kwani hunirudisha kwenye utulivu na kumbukumbu nzuri za nyumbani.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kushirikiana na familia na marafiki. Kula chakula kizuri, kuangalia moto wa mwaka mpya au burudani za jioni na kubadilishana salamu za heri. Pia, hupanga marengo ya mwaka ujao na kutafakari mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Sherehe hiyo hunifanya nijisikie furaha, matumaini mapya na msisimko wa kuanza mwaka kwa nguvu.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni uhakika, uongozi kwa mfano, uwazi na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri pia ananidhamu, uwajibikaji na motisha kwa kuhamasisha timu zaidi kiongozi anapaswa kuwa na mamuzi sahihi, uvumilivu na hekima katika kushughulikia changamoto ili kuhakikisha timu au kushiriki au ushirika ndiyo inafanikisha malengo yake.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kuandika. Hunipa utulivu wa akili, hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuniruhusu kueleza mawazo yangu kwa uhuru. Pia, hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika. Hasa ninapopata muda wa kufanya shughuli hizi bila haraka nikiwa nimetulia.

Mimi napenda kusafiri nikitumia GPS zaidi kuliko ramani ya karatasi GPS unisaidia kupata mwelekeo kwa haraka, kuokoa muda na kuepuka kupotea. Hata hivyo, mara nyingine napenda kutumia ramani ya karatasi. Kwani ya kawaida kwa sababu hunisaidia kuelewa eneo kwa upana zaidi.

Mimi napendelea baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mchangamfu. Na hii ni rahisi kufanya kazi au kupumzika bila kuchoka sana. Joto kali mara nyingi hunifanya ni choke haraka na kupoteza nguvu. Hivyo, mimi hupenda mandhari na mazingira yenye baridi ya wastani.

Mimi hui wifadhi data yangu kwenye kompyuta, simu na kwenye hifadhi ya mtandaoni, cloud. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu zisipotee, nikiharibikiwa na kifaa. Pia upanga mafaili, vizuri na kuweka neno sili ilikuwa kuhakikisha data yangu iko salama, na si kila mtu atakaye weza kuipata.

Mimi husomea habari mtandaoni, kupitia tofauti za habari zinazoaminika na mitandao ya kijamii. Hutembelea tovuti za magazeti na vituo vya habari, na pia hutumia simu au kompyuta. Kufuatilia habari, kupitia apps za habari. Hii hunisaidia kupata taarifa kwa haraka na kutoka vyanzo tofauti.

Mimi napenda zaidi msimu wa kiangazi au summer. Napenda kwa sababu kuna jua hewa ni safi na kuna fursa ya kufanya shughuli za nje kama matembezi, picnic na michezo. Pia msimu huu hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia asili bila baridi au mvua kubwo.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni chai ya asili. Napenda kwa sababu ni kitulizi, kina nifurahisha na hunipa nguvu kidogo. Asubuhi au baada ya ushuguli nzito. Pia hunipa joto mwilini pale kuna baridi. Na mara nyingine hunisaidia kupumzisha akili wakati wa mapumziko au wakati wa kusoma.

Mimi napendelea habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hufika haraka, zinaweza kuwa za kisasa kila wakati na zinaweza kupata kutoka vyanzo mbalimbali kwa urahisi. Pia ni rahisi kuzisoma popote kwenye simu au kompyuta bila haja ya kubeba gazeti zito.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kufanya kazi, kujifunza na kupanga shughuli za kila siku. Pia, hunirahisishia maisha kwa huduma nyingi za muhimu zinapatikana kwa kifaa kimoja.

Ndiyo, mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya heshima na ya kujenga. Napenda kuelewa mitazamo tofauti, kujifunza kinachoendelea na kubadilishana mawazo bila matusi au mabishano makali. Kwangu, mazungumzo ya siasa ni mazuri yakilenga elimu na maendeleo.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi nyumbani, mara kwa mara. Hunipa utulivu, huokoa muda, wa usafiri, na huniruhusu kupanga kazi yangu kwa uhuru zaidi. Pia, hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Ingawa napenda pia kubadilisha mazingira, mara kwa mara, naipenda sana kazi ya nyumbani.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kusikiliza mawazo yao kwa makini, kushirikiana kwa heshima na kugawa majukumu kwa uwiano. Upanga pamoja malengo ya kazi, kushirikiana kwenye ufumbuzi, ya changamoto na kuwasiliana mara kwa mara kuhakikisha kila mtu anajua kinachotakiwa. Pia, hujaribu kuwa mchapa kazi na msaada ili timu ifaniki ifanikishe kazi kwa ufanisi na amani.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya mvua inaponyesha, udongo mvua ukinyesha, hunipa utulivu, hunikumbusha asiri na hunifanya nijisikie amani na furaha. Pia napenda harufu ya chai au kahawa moto, kwa sababu hunifanya nijisikie nipo nyumbani na tayari kuanza siku. Harufu hizi mbili pia zinanipa kumbukumbu za utotoni.

Uzoefu wa kushangaza niliwahi kupata ni kutembelea mji tofauti mbali na nyumbani kwangu. Nili shangazwa na mandari yake, tamaduni mpia na jinsi watu walivyokuwa wakiwa na tabia tofauti. Uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza kwa sababu nilijifunza mambo mapia kuwona maisha ni kwa mtazamo tofauti na kuunda kumbukumbu ambazo bado hunifuraisha kila nikikumbuka.

Ili kujitunza, mimi hufanya mambo kadhaa kwa utaratibu. Hupika au kulachakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi ya mwili. Kama ni kukimbia au kutembea. Pia, hupumzika vya kutosha, kulala kwa muda unaofaa, na kujitunza kujisaidia kwa kufanya mambo ninayoyapenda, na kwa kama kusoma, kusikiliza muziki, na kuandika mawazo yangu.

Mimi huangalia barua pepe mara kwa mara kwa siku, kawaida, asubuhi, katikati ya siku na jioni. Hii hunisaidia kuhakikisha kwamba, sikosi ujumbe muhimu. Nipate taarifa haraka na nipate muda wa kujibu bila kuharakisha au kupoteza muda mwingi. Kwa hivyo, mimi huangalia barua zangu pepe, barua pepe mara kwa mara.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Napenda wazo la kujitegemea, kutumia ujuzi wangu, na kutatua mahitaji ya watu kwa njia bunifu. Ingawa si rahisi, naamini kwa mipango mizuri, nithamu, na kujifunza hatua kwa hatua. Biashara inaeza kukua, kukua na chanzo kizuri, cha mafanikio na ajira.

Mimi napendelea kuandika kuliko kusoma, kuandika hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru, kupanga fikra zangu vizuri, na kuunda kitu cha kipekee ambacho kinaweza kuhifadhiwa, au kushirikishwa. Pia, hunisaidia kuendeleza ubunifu na kujifunza maneno mapya wakati wa kueleza hisia au hadithi.

Mafanikio nilio pewa kazini ni pamoja na kumaliza miradi muhimu kwa wakati, kupokea sifa au pongezi kutoka kwa wateja au wasimamizi na kushirikiana vyema na timu, kufanikisha malengo ya kampuni. Pia, ninadhamini pale nikiwa na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa ufanisi, kupata matokeo chanya na kuongeza tija binafsi ya timu.

Katika kazi yangu, mimi nataka kufika kwenye nafasi ya juu, ya uongozi, au utaaluma, kulingana na taluma yangu. Ninalenga kuwa mtu mwenye mchango mkubwa, mwenye ujuzi wa kina, na anaye heshimika kazini. Pia, natamani kutumia nafasi hiyo, kusaidia wengine kukua, kuboresha mifumo ya kazi, kuchangia maendeleo, ya taasisi, au jamii kwa jumla.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuweza kushughulikia changamoto yoyote kwa hekima na utulivu. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kujifunza haraka, kupanga vizuri na kufanya maamuzi sahihi, hata chini ya shinikizo. Uwezo huu unaniingiza uhakika kunisaidia kufanikisha malengo yangu na pia kusaidia wengine kwa njia ya busara na yenye tija.

Mimi napenda kucheza mpira wa miguu, napenda mchezo huu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hunifundisha ushirikiano wa timu, na hunisaidia kupumzisha akili. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kujiburudisha pamoja na marafike, kwani hunipa kumbukumbu ambazo nitakuwa nikizikumbuka uzeeni.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti. Mara nyingi, ninatumia amri za sauti kwenye simu yangu, kutumia ujumbe, kupiga simu, au kutafuta taarifa haraka. Pia, napenda kusikiliza maudhui ya sauti kama podcasti na vitabu vya kusikiliza kwa sababu hunirahisishia kujifunza na hata nikiwa na shughuli nyingine.

Ninapotaka kustarehe na punguza mawazo kwa kufanya mambo mepesi ya nayo nipa utulivu. Mara nyingi, na pumzika kwa kusikiliza muziki ni naoupenda, kusoma kwa utulivu au kutembea kidogo ili kubadilisha mazingira. Pia, hutenga muda wa kupumua kwa kina na kujijenga.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula chepesi, lakini chenye lishe. Kama wali au ugali, uliosindikwa na mboga za majani na protini kama samaki au maharagwe. Hii hunisaidia kushiba bila kujisikia mzito sana na kunipa usingizi mzuri usiku.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufua nguo na kuosha vyombo. Hasa kwa mikono, inachosha, nachukua muda mwingi na wakati mwingine, maji huwa baridi sana. Ngao ni kazi za lazima, sifuraii kabisa kuzifanya. Ukilinganisha na kazi zingine za nyumbani, heri hata nilime.

Ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki, hasaa siku za mwisho wa wiki. Huu hunipa nafasi ya kutafakari, kupata utulivu wa kiroho, na kuimarisha maadili yangu pamoja na jamii. Wakati mwingine, nikikosa muda, hufuatilia mafundisho kwa njia ya mtandaoni, kama vile maubiri ya YouTube, na pia kwenye radio.

Ndio, napenda kula popcorn. Nikitafuno chepesi na kizuri hasa nikitazama filamu au nikitaka kuburudika kidogo. Pia, napenda kwa sababu ni raisi kuandaa na haina uzito sana tumboni. Pia, kuhununua maindi za kupika popcorn, si bei ghali. Kwa hivyo, napenda kuziandaa mwenyewe.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha taarifa zinawafikia watu kwa uwazi. Kwa wakati na kwa usahihi, hii inamaanisha kusikiliza kwa makini, kueleza maoni bila kuchanganya au kuchanganywa na kutumia njia zinazofaa ili ujumbe ufike kwa kila mshiriki wa timu au wadau.

Mimi huifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, ninaweka bajeti ya kila mwezi. Nikigawa mapato yangu katika mahitaji muhimu akiba na burudani kisha huwakikisha kulipa gharama muhimu kwanza na kuepuka matumizi ya sio ya lazima. Pia, ninaweka akiba kwenye akaunti tofauti.

Motisha yangu kazini hupatikana kutoka kwa mchanganyiko wa watu na mazingira. Wakati wenzangu wanapoonyesha shukrani kuthamini kazi yangu au kushirikiana kwa bidii, hiyo hunipa nguvu ya kufanya zaidi. Pia napata motisha kutoka kwa malengo yangu binafsi, kujifunza zaidi, kufanikisha majukumu niliyopewa na kuona matokeo chanya ya kazi yangu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota, ninapopata muda wa utulivu usiku, hutazama anga na kujisikia nimepumzika kia kili kuangalia nyota hunifanya nifikirie ukubwa wa dunia na maisha kwa ujumla na hunipa hisia ya unyenyekevu na matumaini. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia ukimya wa asili.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kunipanua ladha yangu. Ninapoonja chakula kipya, hujifunza kuhusu tamaduni za watu wengine na njia zao za maisha. Pia, hunifanya nijisikie mwenye hamu ya kugundua zaidi, kuvunja mazoea ya kula chakula kile kile kila wakati na kufurahia ubunifu uliopo kwenye mapishi mbali mbali.

Ili kujiandaa kwa mkutano kwanza mimi huangalia agenda hili nijue mada na malengo yake. Kisha, mimi hupanga maelezo, tarifa au nyaraka ninazo hitaji kuwasilisha au kujadili. Pia, hujipanga kisaikolojia kwa kutarajia maswali au hoja zinazoweza kutokezea. Kabla ya mkutano, nahakikisha vifaa vyote kama kalamu, kompyuta na nyaraka zipo tayari.

Ninaposhugulikia kazi ya darura. Kwanza, hutoa utulivu wangu ili nisichanganyike. Kisha, hupanga hatua kwa haraka, kutambua tatizo, kuzingatia matokeo yake, na kisha kuchukua hatua sahihi ya kutatua tatizo mara moja. Ninalenga kufanya maamuzi yenye akili badala ya hisia pekee. Nikihakikisha usalama na ufanisi wa kazi.

Mimi napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa, inakaribisha wakarakati na inafaa kwenye mazingira mbalimbali, kazini au nje. Pia, hunipa uhuru wa kutembea au kufanya kazi bila kusumbuliwa na nguo. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa shughuli zangu za kila siku. Sketi mara nyingine huwa nzuri kwa hafla maalum lakini kwa matumizi ya kawaida, suruali ndio nayo pendelea zaidi.

Ningependa kuona maendeleo yanayo lenga kuboresha maisha ya kila mwana jamii, kwa usawa na uwazi. Kwa mfano, erimu bora kwa wote, huduma za afya zinazoridisha, ajira za kudumu na mazingira salama kwa watoto na wazee. Pia, ningependa kuona jamii yanye uajibikaji, heshima, kwa sheria na mshikamano wakijamii.

Ndiyo, nimawai kujifunza kupiga gita kwa muda mfupi. Nilifurai kujifunza miondoko ya msingi na ya kujaribu kuunganisha nyimbo rahisi. Ingawa, siku wa mtaalamu, ili nifundisha uvumilivu, mskumo wa kujifunza, na furaha ya kuunda mziki kwa mikono yangu, mwenye. Pia, ilikuwa njia nzuri ya kupumzisha akili na kujieleza kwa uvunifu.

Ninapowai iainisha kazi na maisha ya kibinafsi. Kwanza, mimi huweka mipaka ya muda. Napanga saa maalum za kazi na kujaribu kutosababisha kuvurugika na shuguli za familia au burudani. Pia, huweka vipaumbele kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika bila kuathiri muda wangu wa kibinafsi.

Mimi hunyolewa nywele zangu mara moja kila baada ya wiki mbili au tatu. Kulingana na ratiba na muonekano ninaotaka kudumisha. Ninapenda kuonekana nikiwa nadhifu kwa sababu hunipa kujiamini zaidi kazini na katika maisha ya kila siku. Pia ni njia ya kujijali binafsi na kuwa kuwa kusaidia kujisikia nipo sawa kisaikolojia na kimwili.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayo husisha uongozi wa timu na mawasiliano ya kitaaluma. Ya menifunza jinsi ya kusikiliza kwa makini, kushughulikia migongano kwa amani na kueleza maoni yangu kwa uwazi bila kuadhiri wengine. Pia yamenisaidia kupanga kazi vizuri kuweka vipaumbele na kutumia mbinu za ubunifu kutatua changamoto.

Ndiyo, nina weka juhudi za kugawa taka zangu. Hufanya hivyo kwa kutofautisha zile zinazoweza kuchakatwa, zile zinazoweza kutumika tena, na zile taka zisizoweza kutumia. Hii, si tu husaidia mazingira, bali, pia inanifundisha nidhamu ya kudumisha usafi na uwajibikaji wataka yangu binafsi.

Mimi napendelea kitanda kilicho kizuri kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri hunipa faraja, nisaidia mwili kupumzika vizuri na huwakikisha usingizi ni mzuri, bila maumivu ya mgongo au miguu. Hata hivyo, si lazima kitanda kiwe laini, sana. Kipimo cha wastani, cha faraja na usaidizi wa mwili ndio, ninachopendelea zaidi kwa usingizi mzuri na utulivu.

Mimi najiisi kidogo mcheshi na kutojisikia raha wakati nasubiri kwenye mstari. Hasa ikiwa inachukua muda mrefu. Hata hivyo, huwa najaribu kutumia muda huo kwa kufanya mambo madogo madogo kama kusoma simu kupanga mawazo yangu au hata kuangalia mazingira yalio nizunguka. Hii hunisaidia kupunguza woga au hasira na kufanya muda usubiri uonekane mfupi zaidi.

Mara nyingi, napenda kucheza na familia yangu na marafiki wa karibu. Wanafurahia michezo pamoja nami na tunapata wakati mzuri wa kucheka, kushirikiana na kujenga uhusianu. Pia, kucheza nao kuna nifanya ni sahau mawazo ya kila siku na kuna nipa furaha ya kweli kwa sababu tunashirikiana bila mashaldi na kwa urahisi.

Napenda rangi nyepesi kama bluu ya anga au kijani cha nyasi kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hunipa hisia ya utulivu, kupumzika na huondoa msongo wa mawazo. Pia, huifanya chumba kiwe angavu na cha kupendeza. Bila kuwa chenye kusumbua macho, jambu muhimu kwa usingizi na utulivu wa akili.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni ile ya jua ikizama, juu ya mto ulio na mlima kando yake. Rangi ya dhahabu na mchanganyiko, machungwa ikichanganyika na anga ya buluu na kijani cha miti ilikuwa ya kushangaza. Mandhari hayo yalinifanya nijisikie utulivu, mshangao wa asili na heshima kwa uzuri wa dunia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shugli, zinazo tuweka karibu na kuimarisha uhusiano wetu. Mara nyingi, tunapenda kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu na kucheka bila presha. Pia, upenda kutumia muda huo kutazama filamu, kutembeleana au kushiriki kazi kidogo za nyumbani kwa pamoja.

Ndio, nimewahi kusafiri mahari pazuri kabisa. Na kwenye mlima, ulio na mandari ya kijani na mito midogo inayotiiririka pole pole. Hali ya hewa ilikuwa safi na anga ilikuwa wazi kabisa. Likionyesha upepo mwanana na sauti za ndege. Mandhari haya yalinifanya nijisikie utulivu mkubwa, furaha ya asiri na heshima kwa uzuri wa mazingira. Huku, ikinikumbusha umuhimu wa kupumzika na kufurahia maisha. Mbali na msongamano wa mji.

Kila siku, ninatumia zana kadhaa za dijiti ambazo hufanya kazi zangu kuwa rahisi na bora. Kwa mfano, napenda kutumia kompyuta au laptop kuandika, kuchambua data na kuwasilisha barua pepe au programu za ujumbe. Simu yangu ni muhimu pia. Kwa mawasiliano ya haraka, kuangalia taarifa mtandaoni na kupanga ratiba zangu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usafi na mazingira ya asili au mpangilio mzuri. Napendelea maeneo yasio na kelele nyingi kama nyumbani, maktaba au sehemu zilizo karibu na mti na hewa safi. Mahali kama hapa, hunisaidia kufikiria vizuri kupumzika kisaikolojia na kujisikia salama.

Mchezo ningependa kujaribu ni kupanda miamba au rock climbing. Inanivutia kwa sababu ni changamoto ya kimwili na kiakili. Inahitaji umakini, nguvu na mbinu nzuri. Pia, hunipa msukumo wa kukabiliana na hofu kidogo. Kujitegemea na furaha ya kufanikisha kila hatua.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono, kuandika kwa kompyuta kunarahisisha kurekodi mawazo haraka, kurekebisha makosa mara moja na kuhifadhi nyaraka kwa usalamu. Pia, hunipa fursa ya kutumia zana za digit kama kwa kalenda, programu na kupanga mawazo na kuchambua mabadiliko ya jambo linalofanya kazi zangu kwa ubora na yenye mpangilio zaidi.